Mara nyingi wakati wa wikendi, mimi hupenda kufanya mambo kama vile kujumuika na wengine na ninatumia muda huo nikiwa pamoja na familia yangu au marafiki zangu wa karibu. Pia napenda kufanya usafi na mpango kwa kawaida. Mimi hutumia wakati huu kufanya usafi nyumbani na kupanga ratiba ya wiki inayofuata. Pia mimi hupumzika wakati wa wikendi, niweze kupata nguvu wa kufanya kazi zangu wiki unapoanza.

Msimu wa muwaka ni naupenda zaidi ni vuli, huu ndio wa wakati wa majani kwanza kubadilika rangi na kuanguka. Napenda msimu huu kwa sababu hewa inakua ya baridi kiasi na yenye utulivu, jambo ambalo hunifanya nijisikie mwenye amani sana. Rangi za asili pia hubadilika na kuwa za dhahabu na machungwa, hali inayonipendeza sana mazingira inapokuwa namna hii kwa ajili ya kutembea nji.

Leo niliamka saa kumi na moja na nusu asubuhi. Kitu cha kwanza kabisa nilichofanya baada kuamka ni kunywa glasi kubwa ya maji na kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo. Nilikula bakuli la uji wa shayiri uliyotiwa vipande vya ndizi na asali kwa ajili ya kupata nguvu. Nilianza siku yangu kwa kutembea kwa miguu kuelekea kituo cha usafiri. Jambo ambalo hunisaidia kupata hewa safi kabla ya kuanza majukumu yangu ya kazi.

Tunda langu la kupendeza zaidi ni embe. Napenda ladha yake ya kipekee ambayo ni mchanganyiko wa utamu mwingi na harufu nzuri inayovutia. Kula embe lililopozwa kidogo wakati wa mchana wenye joto, hunipa hisia ya kuburudika na kupata nguvu mingi mpya mwilini.

Kama mtu ninayelenga ufanisi na maendeleo, mimi hupata furaha kubwa ninapofikia malengo yangu kazini. Ninapofanikiwa kukamilisha mambo yote niliyoandika asubui bila kusahau ja mbo lolote na jihisi nimefanikiwa. Najivunia uwezo wangu wakuchagua kazi tatu muhimu zaidi na kuzimaliza kwa wakati kabla ya kushugulikia mambo madogo madogo.

Kazi ninayodhamini zaidi ni kazi zenye vipaumbele najivunia uwezo wangu wakuchagua kazi muhimu zaidi na kuzimaliza kwa wakati kabla kushughulikia mambo madogo madogo. Pia ninapomaliza kutoa wasilisho ambalo limewavutia hadhira na kujibu maswali yao kwa ujasiri. Hilo ni mafanikio makubwa kwangu.

Kuainisha kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo muhimu sana kwangu ili kudumisha furaha na afya ya akili mimi huweka mipaka ya muda kila ninapomaliza saa za kazi mimi uzima vifaa vyote vya kikazi na kujitenga na barua pepe ili kutoa kipao mbele kwa familia na mambo yangu binafsi.

Mimi hupenda kuamka saa kumi na mbili kamili ya subuhi ili kuwa na muda mrefu wa kujiandaa bila haraka. Mara tu ninapoamka mimi huanza kwa kunywa glasi kubwa ya maji ili kuuamsha mwili. Mimi hupendelea kiamsha kinywa chepesi kama vile yai la kuchemsha na kipande cha tunda ili kupata nguvu. Kabla ya kuondoka nyumbani mimi hupitia ratiba yangu ya siku kuhakikisha vifaa vyangu vimo kwenye mkoba na kuhakikisha nyumba iko katika hali ya usalama. Najihisi nikiwa na matumaini na nguvu mpya asubuhi kwani ni fursa ya kuanza mambo mapya kwa utilivu.

Kuna mambo mengi yanayoweza kunifanya nicheke, kwani kicheko ni sehemu muhimu ya maisha ya mwanadamu. Napenda kusikiliza vichekesho vyenye akili au vitendawili ambavyo vina majibu ya kushangaza na kufurahisha. Wakati mwingine, matukio madogo ya kushitukiza yanayotokea bila kutarajiwa, hunifanya nicheke sana.

Mimi hupenda sana kucheza michezo ya video kwa sababu ni njia nzuri ya kuburudika na changamoto za kiakili. Napenda michezo inayohitaji kufikiria kwa kina na kupanga mipango ili kushinda kwani inanisaidia kunoa akili yangu. Pia ninafurahiya sana kucheza michezo yenye hadithi nzuri na manthari za kuvutia.

Mimi hushughulikia wateja kwa uweledi na unyenykevu mkubwa kwa kuwapa wateja nafasi ya kuelezea mahitaji au malalamiko yao bila kuwakatiza ili ni elewe kiini cha jambo. Pia mimi hujibu kila hoja kwa unyekevu na lugha ya staha nikihakikisha mteja anajisikia kuthaminiwa na kusikilizwa.

Ningependa sana kutembelea mji wa zanzibar. Ninatamani kuona majengo ya kale yenye milango ya mbao iliochongwa kwa ustadi ambayo inaonyesha mchanganyiko wa tamaduni za kiarabu, kihindi na kiaafrika. Ningependa pia kuona kazi za sanaa za mikono na vinyago katika mitaa hio.

Mimi ufuraiya sana kujaribu tekinolojia mpya kwa sababu napenda tekinolojia inayofanya kazi zangu za kila siku kwa rahisi. Kama vile programu za kisasa zinazonisaidia kupanga ratiba yangu kwa ufanisi. Mimi pia hupenda kutumia vifaa vyenye tekinolojia ya hali ya juu ili kupata picha angavu na zenye uhalisia.

Mimi hupenda kusikiza muziki wa rumba, mara nyingi, ni muziki ninaofurahia sana kwa sababu ni muziki nimeishi kusikia tangu niwe mchanga, tangu niwe mtoto na ni muziki unaunituliza na kunipa raha, nafurahia mitambo inayotumika na pia sauti ya waimbaji na nyimbo zinavyoenda katika muziki wa rumba.

Mchana mara nyingi mimi hupenda kula chakula ambacho kinanipa nguvu. Bila kunifanya nijisikie mzito au mchovu. Mimi sana sana hufurahia kula wali na nyama. Kwa sababu huu ni mlo mwepesi na ni mlo tamu na ni mlo ambayo inampa binadamu afya sasa. Naam mimi hupenda kula wali kwa nyama sana sana mchana.

Mimi hutumia muda wangu wabure sana sana kufanya mazoezi. Mimi uwenda katika jimu na kufanya mazoezi ilikuboresha afya yangu na kuhakikisha mwili wangu uko sawasawa. Pia mimi hupenda kusoma vitabu katika muda wa bure ilikuongeza maarifa na kupata utulivu ninaposoma.

Ningependa kuona kila kijana anapata fursa ya kujifunza ujuzi wa kisasa na teknolojia ili waweze kutumia zana kama akili mnemba kutatua changamoto za ndani za jamii zao. Natamani pia kuona jamii inayothamini asili kwa kupanda miti na kutunza vyanzo vya maji.

Mimi huhakikisha nakula vyakula vyenye afya mchana kama vile wali na nyama. Pia mimi hunywa maji mingi sana haswa mchana kwa sababu tunapokuwa kwenye jua ni rahisi mwili kupoteza maji. Sasa mimi huni wa maji mingi ili kuhakikisha kuwa mwili una maji kila wakati.

Ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati na kwa ubora, mimi hushughulikia muda wa mwisho kwa kufuata utaratibu kama vile kupanga vipaumbele. Mimi huanza kwa kuoainisha kazi kulingana na umuhimu na uharaka wake, ili kushughulikia zile zinazohitaji kukamilika kwanza. Pia mimi hugawa kazi katika sehemu ndogo.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuamba awe mtu mwenye heshima na mtu mwenye kujali wenzake na kuwa mwadilifu na sana sana kuwa mtu mwenye kutia bidii kwa sababu ukitia bidii maishani utakuja kufanikiwa na ni kitu nzuri kufanya.

Ndiyo, mimi hupenda kununuwa vitu mitandaoni. Nime nunua vitu vingi sana mitandaoni. Napenda kununua vitu mitandaoni kwa sababu una nunua vitu ukiwa umetulia nyumbani bila kutoka kwa nyumba na kwenda kutafuta na navyo kwenye duka kubwa. Na nikitu kinali ninalonifuraisha sana kununua vitu mitandaoni.

Zawadi nzuri zaidi niliwahi kupokea ni vitabu vya maarifa na fasihi. Hizi vitabu vimenisaidia kupanua upeo wangu wa kufikiria na kunipa uwezo wa kuona ulimwengu katika mitazamo tofauti na mipya. Kupitia kusoma, nimekuwa na uwezo wa kuboresha msamiati wangu wa kiswahili na lugha nyingine na ni jambo ambalo ni muhimu sana katika kazi yangu.

Mchezaji wa michezo ninayependa zaidi ni Lionel Messi. Lionel Messi ni mchezaji wa kandanda, anayetoka Argentina na anaichezea timu ya Barcelona, sasa hivi anachezea timu ya Amerikani. Nampenda kwa sababu ni mchezaji hodari na mwenye naangalia na kufurahia sana kutazama.

Ili kulinda mazingira, mimi huakikisha kwanza kabisa nimetupa taka vizuri. Natupa taka katika maeneo ambayo yametekwa kando ili kutupia taka. Na pia mimi huokoa maji kwa kutumia maji na stima vizuri. Na pia mimi hupanda miti kila mara ninapoenda mashambani.

Wakati mvua inaponyesha kwa nguvu, mimi hupenda kukaa ndani na kusoma kitabu au kusikiliza mdundo wa matone ya mvua kwenye paa. Binafsi, mimi napenda sana mvua, inaleta hali ya hewa ya ubaridi na utulivu. Nakumbuka siku moja nikiwa kijijini, mvua ilinyesha mchana kutwa, tulikaa jikoni na familia yangu karibu na moto, tukila ndizi, nyama na kunywa chai na tulifurahia sana tukiongea. Mvua inaponyesha mara nyingi inanifanya nibadilishe shughuli za nje na kuzihamisha ndani. Wakati mvua hunyesha mimi hushiriki katika mambo hayo naam na nafurahia sana kuwa na mvua.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege na si mara moja tu ila mara kadhaa. Mimi husafiri kwa ndege kwa shughli za kikazi, tukihitajika kuenda nje ya nchi. Na pia mimi hutumia ndege wakati wa likizo, tukiwa na familia yangu. Tukienda kwenye Mombasa ama nje ya nchi pia kufraia na familia yangu.

Mimi hutumia takriban masaa mawili au masaa matatu mitandaoni kwa siku. Mimi hutumia mitandao ili kupata habari na kuelewa kinachoendelea duniani. Lakini pia naelewa kuwa kutumia mitandao kwa muda mrefu sana. Si vizuri na hivyo basi mimi hujikinga kupita muda unaohitajika.

Baada ya siku ndefu, mimi hupumzika kwenda nyumbani sana sana na kusoma kitabu ninacho kipenda, nikiwa nimekaa nje, chini ya mti, nikipigwa na upepo na nikikunywa chai. Kusoma kitabu baada ya kazi hunisaidia sana kutulia naam na baada ya siku ndefu hicho sana sana ndiyo mimi ufanya.

Somo la sayansi nililopenda zaidi ni somo la fizikia. Nilifurahia sana kusoma fizikia kwa sababu sana sana inahitaji mtu kufikiria kwa kina na pia inatumia hesabu kwa sana. Pia nilifurahia kwa sababu ya wana fizikia wa kitambo walikuwa kweli mashujaa kwangu na nilifurahia fizikia.

Njia ya usafiri ninayotumia kila siku ni kwa barabara kwa vile mimi nina gari, mimi huendesha gari, nikienda kazini kila siku na pia nikirudi nyumbani. Wakati ambapo situmii gari yangu, mimi utumia gari za uma ambayo vile vile utumia barabara za uma.

Sera ya maadili na huduma kwa wateja ndiyo muhimu zaidi kwangu. Sera inayosisitiza kusikiliza wateja kwa umakini na kutoa majibu ya heshima inahakikisha kuwa mteja anajisikia kuthaminiwa na kuwa muaminifu kwa kampuni. Ulinzi wa faragha na taarifa pia ni sera muhimu sana kulinda taarifa nyeti za wateja wetu.

Mimi ni shabiki mkubwa wa Manchester United. Ninaipenda timu hii kwa sababu ya historia yake ndefu ya ushindi na roho ya kutokata tamaa uwanjani. Nilianza kushabikia timu hii tangu nikiwa mdogo. Nakumbuka mchezo mmoja ambapo timu yangu ilikuwa nyuma kwa mabao mawili. Hadi dakika za mwisho lakini wakafanikiwa kurudisha na kushinda. Kwa sasa nampenda sana mchezaji anayejituma kwa bidii na mwenye nidhamu ya hali ya juu kama vile Bruno Fernandez. Timu yangu inaposhinda najihisi mwenye furaha na msisimuko kubwa.